Umewahi kujiuliza kwanini kumbukumbu za walimu wetu hubaki kama taa zinazotuongoza hata baada ya shule? Ndio, na kumbuka walimu aliyenifundisha kwa upendo na uvumilivu. Alikuwa mtu mwenye hekima na alijua namna ya kutufundisha kwa maneno rahisi ili kila mwanafunzi aelewe. Kila mara, alituhimiza tusome kwa bidi na kutokata tamaa. Akitufundisha kwamba, elimu ni daraja la kufikia ndoto zetu. Ninapomkumbuka nahisi shukrani kwa sababu alinionyesha njia ya nidhamu na heshima.

Jee, umewai kujuliza kwanini kinyuaji cha baridi tunachopenda utuletea furaha na utulivu wa moyo? Mimi napenda jusi ya matunda baridi, hasaa jusi ya machungwa au nanasi, kwa sababu uniletea ladha safi na kunipatia nguvu ya kuendelea na siku. Jusi baridi unifanya nijisikie mwenye afya na huru kwa sababu matunda ni chanzo cha vitamini na ladha ya asri. Wakati mungine napenda kunyua maji baridi kwa sababu unipooza mwili na kunipa utulivu asa wakati wa joto kali.

Umewahi kujiuliza kwa nini mufa tunaotumia na familia ni kama hazina ya furaha na mshikamano wa kweli? Mimi napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini yenye maana. Mara nyingi tunakaa pamoja tukizungumza na kucheka. Kwa sababu mazungumzo ya kifamilia hujenga mshikamano na kutufanya tujihisi karibu zaidi. Napenda pia kushiriki nao chakula cha pamoja kwa sababu meza ya familia ni mahali pa upendo na mshikamano. Wakati mwingine tunapenda kutazama filamu au michezo ya televisheni, jambo linalotuletea furaha na kumbukumbu nzuri.

Umewai kujiuliza kwanini kujaribu mchezo mpya ni kama kufungua mlango wa furaha na afya? Mimi ningependa kujaribu mchezo wa kikapu kwa sababu ni mchezo unaohitaji nguvu, kasi na mshikamano wa timu. Kucheza mpira wa kikapu kuna nifundisha kushirikiana na wenzangu na pia kunanipa nafasi ya kujenga mwili wenye hafya. Pia napenda wazo la kujaribu tenisi kwa sababu ni mchezo unaohitaji umakini na uvumilivu na kila mpira unaochezwa ni changamoto mpya.

Je, ni nini hukufanya ujisikie hofu kubwa zaidi maishani mwako? Kumbu kumbu ya kutisha mara nyingi huanza kwa swali kama hilo. Na mara moja, akili hurudi nyuma kwenye tukio lililo jawa na wasiwasi. Kwa mfano, kumbu kumbu ya usiku wa dhoruba kali ambapo radi ilipigwa kwa nguvu, upepo ukatikisa madirisha na giza likatawala baada ya umeme kukatika. Kila sauti ya upepo ilionekana kama hatari iliokaribia na moyo ulikuwa ukidunda kwa kasi kana kwamba ulikuwa ukionya. Hali hiyo ilibaki ya akilini kwa mda mrefu kwa sababu ilihusisha kutokua na uhakika na hisia za kutokuwa na kinga na ndiyo maana kumbukumbu kama hizo hubaki kuwa za kutisha.